Ndiyo, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe, ni na kwa kweli wazo hilo hunivutia sana. Kuwa na biashara binafsi ni ndoto ya watu wengi kwa sababu huleta uhuru wa kifedha, uhuru wa kufanya maamuzi na nafasi ya kutekeleza mawazo yako mwenyewe. Kwanza kabisa, kwanzisha biashara kuna nipa nafasi ya kukuwa mubunifu. Badala ya kufuata tu maelekezo ya wengine, ningependa kuwa na uwezo kuunda kitu kitoka ma, mwanzo, iwe ni bidhaa au huduma. Hilo hunipa changamoto ya kufikiria kwa kina, kutatua matatizo na kubuni njia mpya kuwafikia wateja. Pili, biashara binafsi hunipa uhuru wa kupanga muda wangu. Ingawa kuanzisha biashara si rahisi na kunahitaji kazi nyingi, kuna faida ya kuamuwa mwelekeo wa kazi yako mwenyewe naweza kupanga ratiba kulingana na malengo yangu na maisha yangu binafsi. Hata hivyo najua kuwa kuanzisha biashara kunahitaji maandalizi makubwa si swala la kuwa na mawazo tu, bali pia utafiti wa soko, mtaji wa kuanzia mpango wa biashara na uvumilivu. Biashara nyingi huchukua muda kabla kuanza kuleta faida, hivyo ni muhimu kuwa na subira na nidhamu ya kifedha. Pia nimewai kufikiria ni aina gani ya biashara ningependa kuanzisha. Ningependa kuanzisha biashara inayohusiana na kitu ki, ninachokipenda au ninachokijua vizuri. Kwa sababu ni rahisi kuendesha biashara inayatokana na shauku yako kwa mfano. Inaweza kuwa biashara ya mtandaoni, huduma fulani maalumu au hata kitu kinachohusiana na ubunifu kama mavazi au uwandishi. Zaidi ya hayo, kuanzisha biashara hunifundisha uwajibikaji kama mumiliki wa biashara unawajibika kuwa kwa mafanikio na changamoto zote. Hilo hunijenga kuwa mtu mwenye maamuzi dhabiti na mwenye kujifunza kutokana na makoso. Kwa ujumla ndiyo nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu na ninaona ni hatua inayoweza kuleta mafanikio makubwa ikiwa itafanywa kwa mpango mzuri na kujituma. Ingawa kuna hatari na changamoto nina amini kuwa bidii, maarifa, na uvumilivu inawezekana na kufanikiwa.